Baruapepe yangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Jee, niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu siyo muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazibu moja kwa moja. Zingine nitazimie kwa badai. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder. Nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma. Nijibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora, nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Inahitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisikosahau kitu chochote.

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko. Kuna tatizo la tarakimu katika mfumo wetu. Wote wanajaribu kutatua, lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika sana. Nini kinaendelea? Najibu upole. Sijui zaidi. Ninahitaji muda wa kufikiria, lakini msizito wanaonipa unazidi. Nitachukua mapumziko kidogo. Nifike kisimani ninywenye, ninywenye maji. Labda akili itakua wazi baadaye. Niombe mwenzangu anisaidia kuangalia. Kazi za watu wawili ni haraka zaidi. Natumaini kesho mambo yatakuwa bora. Leo ni siku ya changamoto tu.